Kitabu ambaye nampenda zaidi, anaitwa Stephen King, huu ni meandishi kutoka nchi Amerikani. Ametunga riwaya nyingi za kutisha na kusisumua na pia za fantasia. Baadhi ya kazi zake marufu ni pamoja na it. Kingine inaituwa The Shining, kingine kinaitwa Misery, na kingine inaitwa The Green Mile. Anajulikana kwa uwezo wake wa kutunga hadithi za kusisimua, na kuwa na wahusika wazuri. Stephen King ameandika vitabu zaidi ya sitini kutaka wakati alipoandika vitabu. Anapenda kuandika kuhusu mada ya kutisha. Kama bile viumbe vya ajabu. Pia anapenda kuandika kuhusu mada ya roho. Na pia na hali za kutisha. Yeye pia ameandika riwaya yanayohusu maisha kawaida. Na changamoto ambazo zinawakabili watu. Na pia yehe huchanganya mambo ya kawaida na yasio ya kawaida katika uandishi wake.

Ndiyo, ninacheza michezo ya ubao, hii ni kwa sababu mchezo huu hua ni wa aina tofauti tofauti. Uneza kuchozo kwa kutumia ubao, vipande, na wakati mwingine kete au kadi. Kuna aina nyingi ya michezo ya ubao, ikipa moja ni mchezo ya mkakati, mcheze ya bahati nasibu na mchezo ya maneno. Watu wanapenda kucheza mchezo ya ubao kwa sababu ni njia nzuri ya kushirikina na marafiki familia, na pia kuboresha ujuzi wako wa kufikiria. Mchezo huu pia ufuraisha. Mchezo wa bao pia ufuraisha na kusisumua na mara nyingi huleta ushindani ambao ni wa urafiki.

Maji cha baridi ninachokipenda ni soda ya aina ya Coca-Cola au soda ya aina ya Sprite au Fanta Orange. Soda hii upatikana kwa urahisi na haina Bei Ghali. Soda hii ilio ndogo huwa ni shilingi arubaine ikiwa kubwa ni shilingi mia moja na kumi. Vinywaji hii upatikana katika maduka au popote palo unaeza vinunua. Inakipenda kikiwa baridi kwa sababu huwa inamchemko mzuri, ina ladha nzuri na pia inaweza kutuliza joto mwilini wakati ambapo jua ni kali na hali ya hewa ni nzito sana. Pia ikiwa baridi inaweza kunyiwa na vitu tofauti tofauti kama vile mkate, keki au chochote kile ambacho unataka kuila pamoja na soda hii.

Tamasha la mziki ambao ni mewai yenda ilikuwa tamasha mziki ya Chris Brown. Huu ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo, mchezaji na mwigizaji wa Amerika. Tamasha yake ambao nimewai yenda na ilikuwa marufu sana ni Femme na lingine aliloita The Party Tour. Tamasha hii huifanya katika semu mbalimbali duniani. Ikiwa pamoja ni Afrika, Amerika Kaskazini, Ulayah na Asia. Matamasha yake mingine ni kama Breezy Tour na katika tamasha hii, Chris Brown huimba, ucheza na hutoa burudani kubwa kwa mashabiki wake. Nyimbo yake marufu ambaye huwakikisha kuimba katika tamasha hii ni With You, wimbo ambao aliweza kuimba katika mwaka elfu mbili na kumi na tano na pia Forever na Loyal. Katika tamasha zake ye hujumuisha watu ambawo wanamsikiza katika jukua la muziki ye uweza kucheza densi na wawo na haswa wanawake upenda kuwaita wanake katika jukua kucheza densi na wawo na kuwaburudisha.

Ambayo naipenda ni keki ya sifogo keki hii huwa na latha nyepesi na nitamu na mara nyingi huliwa kama chakula kitamu ambayo unaila baada ya kukula chakula kuu na pia inaeza kuwa na sukari ya kati huwa inategemea na jinsi ambavyo unapenda sukari mimi huipenda kwa sababu bei yake huwa inatofautiana lakini sighali mno na viungo vyake vinapo nunuliwa. Napenda keki hii kwa sababu inaweza kuwekwa baridi kwenye jokofu na ili iweze kuwa nadumu kwa mda mrefu. Naipenda pia kwa sababu unaweza itengeneza kwa njia rahisi kama vile kuoka kama keke nyingine na pia inaezatumia msingi wa keki yenye tabaka nyingine. Keke ya sifogo pia utengenezwa kwa kuchapwa mayai na sukari ili iwe povu kisha unga na mara nyingi siyagi uongezwa kwa upole. Keki hii unaweza liwa katika shughuli yoyote ile kama vile siku ya kuzaliwa au sherehe yoyote ile.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu mbalimbali. Ya kwanza ikiwa ni urembo kwa jinsi ya kujieleza na pia utamaduni. Ninapenda vipuli pia kwa sababu ninaweza kufaidika kwa kuongeza mwonekano wangu, kuonyesha mtindo wangu wa kibinafsi. Na wakati mwingine mimi huivaa kama sehemu ya mavazi ya kitamaduni au kidini. Vipuli ambavyo navivaa zaidi ni vipuli vya kama pete, vipuli vya masikio, vipuli vya miguu na vipuli vya mikono. Vipuli ambao ninaivaa na inavutia zaidi ni ile ya kibinafsi kwa sababu vipuli hivi huvutia na vinatofautiana tofautiana kutokana na mtu. Ninaipenda vipuli vya dangol zaidi kwa sababu vinaeza kuwa inavutia kwa kuongeza mwendo wa umaridadi na pia mwonekano wangu.

Aina ya wanyama ambao nawapenda ni mbwa na paka na nawapenda zaidi kwa sababu hao ni wanyama ambao hutoa urafiki, upendo na furaha na pia naweza fuga nyumbani kama wanyama wa ndani. Wanyama nao penda pia ni kama vile ndege, farasi na wanyama wandogo kama vile sungura. Mnyama kama vile paka na umbwa hutoa faida mbali mbali kama urafiki. Hawatoweza kunifanya nisi hisi kwamba nina upweke kwa sababu wanapenda kucheza na watu na pia wanapoona ama mnyama huyu anapohisi mtu hauko sawasawa wanapenda kuja karibu kukaa na wewe na kukupa uweze kuhisi vyema. Wanyama hawa pia upunguza msongo wa mawazo kwa sababu wanaitaji kutunzwa kama watoto. Pia, wanyama hao hupeana furusa ya mazoezi. Kama vile umbwa ni muhimu kutoka na wao kila siku na kutembea nao ili waweza kupata mazoezi. Kutembea nao ni nzuri kwa sababu nitaweza kuwapa mazoezi na pia nitaweza kujipa mazoezi. Pia paka inga si mnyama wa kihitaji sana, mnyama huyu pia amaweza kutoa urafiki na kupunguza isia za upweke. Wanyama hao pia wanasaidia sana katika afya yetu ya akili na mwili. Kuwa na mnyama kunaeza kupunguza viwango vya msongo wa mawazo na shinikizo la damu. Pia muingiliano wa wanyama na kugusana na kucheza nao uneza kutoa hormoni ya furaha kama vile serotonin na dopamine ambayo huongeza hisia za ustawi. Kwa kuongezea wanyama kama vile umbwa, tuneza kuhamasisha shuguli za mwili kupitia matembezi na michezo ambao ni mazuri kwa moyo yetu na uzito wote. Kwa ujumla, uwepo wa wanyama unaeza kuboresha hali ya maisha na kutoa msaada wa kihisia.

Tunda langu la kupendezwa ni tunda la aina ya parachichi. Tunda hili uneza kuila kwa jinsi tofauti tofauti. Ninaeza kutengeneza parachichi nile kama tunda likiwa peke yake, ninaweza kuongeza chumvi nile. Ninaeza kuila kama juisi, ninaiweka kwenye blender na kutengeneza juisi. Ninaeza kuiongeza katika salad pamoja na mboga zingini niweze kuila. Pia parachichi nitunda ambalo uneza kutumia kama siyagi, unapongeza kwenye mikate, au chochote kile unachotaka. Parachichi pia nitunda ambalo ninalipenda kwa sababu naeza kutumia katika kupaka kwenye ngozi yako ili kujipa ngozi laini na pia kuipa ngozi yako mwonekano mwema. Parachichi pia baada ysa kuila mbegu yake uneza ipanda tena na hii ni nzuri kwa sababu parachichi huwa na mbegu moja na zaidi ya vile unaila parachichi ni zaidi ya vile utapata kupanda mti ya parachichi.

Hali ya hewa ninayoipenda sana sana ni hewa ya baridi au pia wakati mvuwa imenyesha na baridi ambayo inakuja baada ya mvuwa kunyesha. Naipenda hali hii ya hewa kwa sababu upunguza joto ambayo iliokuwa mbeleni na pia hali hii ya hewa ufanya huisi kama unatulia. Wakati huu, hewa hii pia hutusaidia tuweze kupumua vizuri kwa wale ambao wanaishi sehemu ambayo ni joto sana. Na pia hewa ya mvua ni nzuri kwa sababu tunaeza kupata maji ambayo tunaitaji na mimea ambayo tumepanda katika shamba yataweza kumea. Na kwa wale ambao wanapenda kushiriki katika shuguli au michezo inahusia baridi kama vile kucheza katika snow au kucheza katika baridi wanaeza kupata fursa ya kujumuika na wenzao na kucheza michezo hii ambayo inaitaji hali hii ya hewa haswa.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Jerusalemu ambayo upatika na katika inchi ya israeli. Mji huu ni aina mji ya kale zaidi duniani yenye historia ndefu na ni muhimu. Ni eleo ta katifu kwa dini ku tatu ya uyahudi, ya ukristo na uislamu. Kwa sababu hii Jerusalemu ina umuhimu mkubwa kwa kiroho na kihistoria. Mambo ya kihistoria Jerusalemu ni mengi, kuta za kale za jiji ambazo zimezunguka mji hii kwa karne nyingi, zimekua mahali pavita na mabadili ko makubwa. Ndani ya kuta hizi, kuna maeneo muhimu kama vile ukuta wa magharibi, pahali patakatifu pa wa yahudi, kanisa holy la sepulcha, na mahali ambapo wa kristo wa naamini Yesu alizikwa na kufufuka, na pia dome of the rock mahali ambapo ni patakatifu kwa Islamu. Watu wanapenda ningependa kuzuru Jerusalemu na pia watu wanapenda kuzuru Jerusalemu kwa sababu mji huu unatoa uzeefu wakipekee wa kihistoria na kiroho. Ni mahali ambapo unaweza kujionea historia ya kale, utamaduni na imani. Kwa waumini wa dini mbali mbali, Jerusalemu ni mahali pa hija na ukumbusho wa imani zao. Kwa wasio wa umini, ni mahali pa kujifunza na kushuhudia mambo ya kihistoria na kitamaduni yaliyosababisha ulimwengu wetu.

Ninapenda kuongea zaidi ya kuandika kwa sababu wakati unapoandika kuna masharti mengi na vigezo vingi ambavyo unafaa kuvifuata katika kuandika. Kuna lugha ambayo hufai kutumia unapoandika na kuna mambo ambayo huwa, inaambiwa nisiandike kwa sababu hayata kuwa nzuri. Lakini kwa kuongea ninaweza kuongea na kueleza yote ambayo nataka kuongea bila kuekewa vigezo. Hii ni kwa sababu maneno hayo yanatoka katika akili yangu. Ninapoongea pia ninaweza kuonyesha hisia zangu ambayo sitaweza kuzionyesha katika kuandika. Ninapoandika mtu hawezi elezea hisia zangu haswa lakini ninapo ongea na mtu, ataona vile ninavyo ongea atahisi jinsi ambavyo sauti yangu inapanda na kushuka. Pia atahisi pia ataweza pia kusikia jinsi ambavyo ninapaza sauti yangu na ataweza kuelezea, kama nina furaha au nimekasirika. Ninapenda kuongea pia kwa sababu kuongea ni bure, sifai kutumia chombo chochote kuongea ila natumia mdomo ninao, na sauti yangu ambayo silipii chochote lakini kwa kuandika, ninafaa kununua kitabu, ninafaa kununua karatasi ambayo ni kazi nyingi sana. Hivi sasa ninapendelea kuongea kwa sababu ni njia ambayo hainigharimu chochote. Halafu ninaweza kuelezea mawazo yangu yote bila kuuziwa na mtu yeyote.

Huwa ninafua nguo mara tatu kwa wiki, hii ni kwa sababu katika kazi yangu, nguo zangu huchafuka sana, na hivi siwezi penda kuona nguo chafu zikiwa nyingi nyumbani mwangu. Pia wakati mwingine naweza fua nguo zaidi ya mara tatu kwa sababu ikiwa nina mgeni nyumbani kwangu au nina binamu wangu, amekuja kunisalimia au kuishi na mimi, itaweza kuwa hakika na pia itabidi nifue kwa sababu. Siwezi taka kuona nguo chafu. Wakati mwingine ninaweza fua mara moja au mara mbili kwa wiki. Ni kwa sababu wakati mwingine maji huwa nadra. Na hivi sasa itabidi niweze kutunza maji na kutumia maji zaidi. Katika kufua alafu nikuje nikose maji ambayo ningeweza kutumia kwa kupika. Hivi sasa kufua kwangu hutegemea mambo mengi kama vile ukosefu wa maji au maji kuwa pia wakati ambao nina wakati mwingine kazi huwa nyingi. Na sipati nafasi ya kufanya vitu vyangu hivi sasa nitafua nguo kwa muda mfupi sana. Pia inategemea pia jinsi ambavyo ninavaa nguo zangu na ikiwa nina mtu ambaye ninaishi naye katika wakati huo.

Wakati ambao nina mgogoro na mtu, huwa ni naanza kwa kutuliza hisia zangu. Kabla kujaribu kutatua mzozo, nahakikisha kuwa mimi ni mtu ambaye ni mtulivu, nachukuwa muda ili niweze kujipumzisha na kupunguza hasira zangu au huzuni. Huwa pia ninahakikisha kusikiliza kwa makini, najaribu kuelewa mtazamo wa huyo mtu mwingine, ambaye nina mgogoro naye, namsikiliza kwa makini bila kumtatiza ili pia yeye ajaribu kuona mambo kwa mtazamo wangu na wake. Huwa naelezea hisia zangu ninavyo hisia kuhusu swala hilo, kwa kutumia neno kama vile mimi badala ya kumtumia wewe ili niweze kuepuka lawama. Kwa mfano mimi husema; mimi ninahisi uchungu badala ya kusema wewe hunifanyii chochote. Huwa natafuta sulihisho nafikiria suluhisho ambalo litaweza kumfaa kila mtu na najaribu kuwa mbunifu na tayari kukubaliana. Pia huwa naonyesha huruma kwamba ninaelewa na ninajali hisia za mtu mwingine. Pia nasema samahani ikiwa nimefanya kosa, pia ninawezaomba msamaha kwa kuwa mkweli na kuonyesha majuto. Ninaweka mipaka ambayo kwa uhusiano wetu na jinsi ambavyo tutakavyo taka kuhusiana katika siku zijazo. Na mwisho, ninaweka mawasiliano wazi ambayo yatakuwa moja kwa moja ili tuweze kuepuka uvumi na majadiliano ya siri.

Ninafuatilia matukio wa kimataifa kwa sababu matukio mengine yanaweza kuniadhiri binafsi kwa muda huu au katika miaka yatakayo kuja. Mfano wa matukio ya kimataifa ambayo yanaendelea sasa ni vita vinavyoendelea kati ya nchi ya israeli na nchi ya palestine. Tunaweza kuona nchi hii ya napigana na kuna watu wengi ambao wamepoteza maisha yao, mavyumba kuharibiwa na mali mingi kuchomeka. Nchi ambayo imeweza kuumia sana ni nchi ya palestini kwa sababu wameweza kutelekezwa na dunia katika shinda hiyo anayopitia. Tukio hili nalifuata kwa sababu, nipende ni sipende tukio hili na tuadhiri dunia nzima kwa sababu kuna nchi ambazo zinaweza kupea israeli vitu hivi vya kupigana. Na kuna nchi zingine ambazo, zimesimama na nchi ya Palestine kuweza kuwatetea ili, wasiweze kuuliwa zaidi ya vile ambavyo wameuliwa. Kwa hivyo, kufuatilia matukio haya, yameweza kunisaidia, niweze kupata ujuzi zaidi, na pia niweza kujitayarisha vilivyo, ikiwa mambo haya yatakuja kuniadhiri baada ye.

Ninapenda kukimbia sana, huwa ninakimbia asubuhi na jioni, au wakati ya ambapo niko katika sehemu ya kufanya zoezi. Kukimbia ni nzuri kwa sababu, ninapokimbia ninaweza kuchoma kalori nyingi kwa mwili, na hivi ninaweza kupunguza uzito wangu ambao umepita kiasi. Kukimbia pia hunisaidia niweze kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu ninapokimbia ninaweza kutumia nguvu yangu yote kukimbia na mawazo yote ambao nilikuwa na yanapotea. Ukimbia pia unisaidia niweze kuwa na afya nzuri na kupunguza atari ya kuwa na magonjwa kama vile ugonjwa waa kisukairi shiniikizo la damu au magonjwa yote ambayo yanausiana na maisha kukimbia pia ni njia nzuri ya kuweza kujipima ili ujue kama una afya ama sina afya. Ninapo kimbia ninaweza kuona nimekimbia kwa muda upi na pia mwili wangu unahisi vipi ninapokimbia. Ikiwa ninahema sana au ninapokimbia kisha inanibidi ni keti nina jua kuwa mwili wangu hauna afya na inafaa kufanya jambo. Kukimbia pia unipea hisia za kiufanisi. Ini kwa sababu wakati mwingine ninashindana na watu wengine kukimbia na anayeshinda anapewa tuzo. Ivi sasa napokimbia ninahisi vyema kwa sababu nina shindana na marafiki zangu. Tunaweza kucheka pamoja kushirikiana na pia anayishinda anapewa zawadi.

Katika kupumzika, mambo ambayo yanaweza kunifanya nitulie ni wakati ambapo mazingira yangu yanaunyamavu sana, au pia wakati ambapo nimekula na pia wakati ambapo hakuna mtu ambaye ananipa wasiwasi. Ninaeza kufanya mazoezi ya meditation kwa sababu mazoezi haya unisaidia kupunguza mafikira, uweza kunisaidia niweze kuweza kujieleza na kutoa hasira zangu zote. Ninachokumbuka wakati nilipojifunza njia hii ya kupumzika ni kua, nilijifunza baada ya kumaliza kidato cha nne kwa sababu niliweza kujiunga na watu ambao walipenda kutumia njia hii ya kupumzika na nikaweza kuipenda. Ningependa kushiriki njia hii ya kupumzika na muda ambao ninashiriki ni zaidi ya saa mbili katika siku, ninaweza kushiriki katika saa moja siku na saa moja jioni. Baada ya kupumzika ninaweza kuhisi kuwa mwili wangu, unaweza umepumzika sana misuli yangu imetulia, pia huwa ninahisi furaha sana kwa sababu nimeweza kutoa yale ambayo yalikuwa yananisumbua na sasa ninaweza kuweka mafikira mapya na pia ninaweza kujitahidi katika kufikisha malengo yangu.

Katika mitandaoni mimi utazama video katika semu tofauti tofauti na kwa apu tofauti tofauti. Ninaipenda zaidi ni apu ya TikTok. Mtandao huu hua na video nyingi sana ambayo yanashugulikia. Mada mengi sana ata siwezi kuyamaliza. Pia natazama video kupitia kwenye Instagramu ambapo watu huweza kueka video zao za picha zao au katika shuguli zao. Na unaweza kutazama na kuburudika. Njia nyingine ya kutazama video mitandaoni katika Facebook Facebook hujumuisha dunia watu wengi. Na siyo tu katika nchi yangu lakini pia kutoka nchi zingine. Na watu kutoka tabaka tofauti tofauti Katika Facebook uneza kuona video ambavio ni vya kuchekesha. Vingine vya kuhuzunisha. Na vingideo vingine ni vya kutuelimisha katika mambo mengi kama vile ukulima, uhandisi, udaktari, hesabu na mambo mingine tofauti.

Huwa ninaenda pahali pa ibada mara mbili kwa wiki. Siku ya kwanza ninaenda mahali pa ibada ni siku ya Ijumaa, Na siku nyingine ninapoenda sehemu ya ibada ni Jumapili. Hii ni kwa sababu, ijumaa huwa tunakuwa na mikutano ya vijana, ambapo mhubiri huja kutuzungumzia na pia wale wakuu katika kanisa huja kutuzungumzia. Pia kama vijana tunaweza kuzungumzia mambo yetu na mipango ambayo tunaweza taka kuyafanya. Pia tunaweza kuzungumzia changamoto tunazozipitia na ni vipi tunaweza kualika vijana wengine kanisa. Katika siku ya Jumapili pia ninaweza kuenda kwa sababu siku hii si ya vijana pekee, bali kila mtu kama vile wamama, vijana, watoto na watu wa rika tofauti tofauti. Siku hii huwa siku ambayo kila mtu anaweza kuja, kujumuika, kuimba na kusikiza neno. Siku hii pia watu huweza kuhakikisha kuwa, tumeweza kutoa sadaka na pia tumechangia mambo tofauti tofauti ambayo kanisa inaweza kuwa inahitaji.

Huwa ninaenda maktabani siku tatu katika wiki. Ini kwa sababu maktaba huitaji fedha kuingia. Huwa tunalipia kuingia na pia tunalipia muda ambao nitatumia katika maktaba. Ninapoenda siku ya jumatatu huwa naakikisha nimeenda kusoma kuhusu jambo ambalo sitalisoma tena na pia siku ya ijumaa ina jambo ambalo nitalisoma ambao sikulisoma siku ya jumatatu. Na siku ya jumatano pia nitaenda kusoma kitu tofauti. Siku hizi tatu ni siku ambazo huwa ninapata fursa na huwa ni naakikisha kuwa nimechukua fursa hii kuenda maktabani. Kuweza kusoma kuti tofauti, maktabani huwa na vitabu vya mada nyingi na pia ninaweza kupata kujua mambo mingi na kupata ujuzi. Maktaba pia huwa ni ya ukaribu na nyumbani kwangu hivi sasa, wakati mwingine ninaezaenda zaidi ya mara tatu kwa wiki, ikiwa kwamba kama muda utaweza kunikubalia niende katika maktaba.

Ndiyo, huwa ninatowa sadaka na michango kwa sababu ni muhimu kusaidia watu. Huwa ninaishi kwa imani ya kuwa wakati ambapo ninaweza kusaidia mtu ni jambo nzuri kwa sababu. Huwezi jua wakati ambapo utaweza kupatwa na shida nyingine au jambo ambalo litaweza kukuzuia. Kutoa sadaka pia ni jambo ambalo ni naliona ni muhimu kwa sababu. Katika dini yangu, huwa tunaelezwa ni muhimu kutoa sadaka na sehemu kumi ya mambo ambayo unaweza kuwa nayo kama vile mshahara au mambo ambayo umeweza kuyavuna. Kutoa sadaka kwangu pia, hunisaidia niweze kutoa shukurani kwa yale ambayo ninayo. Wakati mwingine, ninaweza fanikiwa zaidi katika kazi yangu au katika mavuno yangu, na wakati ambapo ninaweza kupata faida nyingi sana, zaidi ya vile nilivyo tarajia, na ninayo vitu ambavyo au mambo ambayo, ni mengi na mengine saitayahitaji naweza kuyapeana kama sadaka wa michango, ili iweze kusaidia wale ambao, labda hawana kitu hii, ama labda kama nitawapa kitu hii, ama kama nitawapa pesa, itaweza kuwasaidia.

Wazo nzuri ambao ninao kwa siku ya leo ni kuwa tunafaa kua tunashukuru kwa maisha yetu. Leo nimeweza kutembea na kukutana na watu tofauti tofauti. Kwa mfano nilweza kuenda katika duka kuu kununua soda na pia kununua vyakula tofauti tofauti. Nilipokua katika duka hii kuu niliweza kuona mama ambaye alikuwa na mtoto na hakuwa na fedha ambayo anaweza kununua chakula. Na ilibidi anunue chakula ambayo ni kidogo sana na kwa kuangalia au kutazama niliweza kuona kuwa hakita watosha na watoto hawatarithika. Niliweza kuhisi kuwa ni nafaa kushukuru kwa yale ambayo ni naayo. Wakati mwingine tunona ni kama tunataka zaidi ya yale ambayo tunayo ama tunadharau yale ambayo tunayo ama tunadharau maisha yetu kwa jinsi ilivyo. Waza ambayo nimeweza kuwa nalo nikuwa, ninafaa kushukuru kwa hali ambayo ni nayo, na sifai kuwa nina tazama wengine na kutaka kujifanya niwe na usawa nao. Maisha ambayo ni nayo ni sawa, na kama ninataka zaidi ya haya ni nayo, ninafaa kushukuru na pia kueka bidii ili niweze kupata yale ambayo nayataka. Hata kama ni zaidi, ni vyema kushukuru kasababu kama sita weza kushukuru yale ni nayo sasa, sita wahi weza kushukuru yale ambayo nitawaieza kuwa nayo katika mwaisha yajayo.

Mimi ni mtu wa aina ya kumka mapema. Hii ni kwa sababu nina imani kuwa wakati siku inapoanza pia mimi inafaa kuanza. Wakati jua linapowaka, ninafaa kuwa nimeamka. Na wakati jua linatua, ninafaa kutua na jua. Wakati napoamka mapema, ninaweza kufuatilia ratiba ninayo katika shuguli ni ambazo ninazifanya. Kama vile kazi au shuguli zangu za mwenyewe. Kuamka mapema pia huweza kunifanya nihisi hewa safi ya asubuhi na pia napoamka nakutuna na watu wengi ambao wanaenda kazi kisasa sitahisi upweke na nitaweza kuharakisha pamoja nao. Kuamka mapema pia ni nzuri kwa sababu akili yangu huwa imepumzika na nimeweza kulala vyema na pia napoamka mapema ninaweza kuoga haraka na kwa wakati naweza kutengeneza vyakula kwa wakati. Na pia wakati huu sina uchovu sasa ninaeza kufanya. Vitu vingi zaidi katika siku yangu.

Zoea mzuri ya ambalo nimeweza kulijenga ni zoea ya kuhakikisha kuwa ninapika vyakula vyangu zaidi ya kununua. Wakati ambapo nilikuwa ninanunua chakula nilikuwa natumia pesa nyingi sana katika kununua. Na pia vyakula vingine ambavyo nilikua navinunua vilikuwa ambavyo vimeoza na si freshi. Vyakula hivi pia havikua na harufu nzuri na ladha ambayo naipenda. Zoea ambayo nimeijenga kujipikia, imeweza kunisadia kwa sababu ninatumia fedha kidogo sana kununua chakula, au naeza kutumia fedha nyingi lakini nitapunguza ile shughuli ya kununua. Pia katika kujipikia nimeweza kujitengenezea vyakula vingi na nimeweza kujifunza jinsi ya kupika chakula tofauti tofauti. Zoea hili pia imenisaidia niweze kujikuza kama mwanadada, kwa kuwa ninaweza kupikia familia yangu, vizuri na pia ninaweza kujifunza kutengeneza vyakula vingi ambayo singeweza kujua kuvitengeneza katika awali.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kwa njia tofaoti tofauti. Mitandao ya kijamii ni muhimu kwa sababu imeniwezesha kujua mahali ambapo ninaweza kupata bidhaa tofaoti tofauti bila ya kwenda katika dukani. Hii ni kwa sababu duka za siku izi ziko katika mitandaoni hivi sasa ninaweza kwenda mitandao kununa kitu ambacho nachotaka na ninaweza kuletewa. Mitandao ni pia ninaapenda kutumia kwa sababu ninaweza kupata ripoti tofauti tofauti kama vile ya siasa, ya fasheni, kama vile filamu na muziki. Ninatumia mitandao ya kijamii pia ni kwa kuweza kuzungumza na watu ambao siwajui au pia kuweza kuzungumza na watu katika sehemu nyingine ya dunia. Wakati mwingine watu walio katika nchi zingine hawawezi kutumia mitandao zingine za kuzungumza lakini kuna mitandao zingine ambazo zinapatikana katika nchi nyingi ivi sasa tunategemea mitandao hii ili tuweze kuzungumza na mitandao kijamii pia ni kioo cha jamii kinaweza kutueleza jinsi jamii ilivyo. Mitandao kijami uweza kuonyesha jinsi mtu alivyo kwa sababu katika mitandao hii uneza kuelezea chochote ambacho unataka, uneza kueka picha zako pale, fikira zako, uneza kufanya chochote ambacho unataka. Ivi sasa mitandao hii imekua kama kioo kwangu ya kijami. Napea mitandao hii meweza kuniswedia kweza kupata feather kwa sababu mitandao mingine uweza kulipa wakati ambapo unayatumia.

Usiku kabla ya kulala, hua na akikisha kuwa nimeyasugua meno yangu na meno yangu ni safi, ili kwakikisha kuwa napolala, meno yangu haitaweza kushambuliwa na chochote ambacho kimo katika mdomoni na nitakapoamka, hewa katika mdomo yangu itakua safi. Pia, ninapenda kuoga kabla ya kulala, ninapooga ninaeza kuakikisha kuwa, nimetoa vumbi au jasho ambao niilikuwa nao mchana. Na mwili wangu unaweza kupata nafuu. Kabla ya kulala, ipasa kuakikisha kuwa napata usingizi mwanana na usingizi ambao, utaweza kunisaidia niweza kupata nguvu siku ijae. Kabla kulala pia, ninakikisha kuwa nimefunga milango yangu, na pia nimeifunga madirisha. Hii ni kuzuia mwizi kuja kuvamia nyumbani kwangu na pia kunipa isia za usalama. Pia wakati mwingine, kuna eza kua na umbu nao wadudu wadogo wadogo, ambao wanaeza kunisumbua usiku. Sasa nitafunga pia madirisha hili, wasiweze kuwa na nafasi ya kuingia katika nyumba yangu.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuona ni yale ya msitu ambayo unaituwa karura ambayo upo katika nchi ya Kenya. Msitu huu una miti mengi na miti hii ni yenye tofauti tofauti. Nyingine ni ya matunda na nyingine ni miti ambayo yamekuwa katika muda mrefu na mengine ni ya jadi. Sehemu hii pia au msitu huu pia hukua na barabara nyingi ambazo unaweza kutembea na mandhari yake huwa mazuri kwa sababu utaweza kuona maua ya rangi tofauti tofauti, miti ambayo yana ambayo yanamuonekano tofauti na pia katika sehemu hii ya msitu huu kuna wanyama na mandhari haya huwa nzuri. Pia katika msitu huu kuna mito na mito hii yana maji mingi ambayo yanapita kwa kelele. Mandhari hii ni nzuri kwa sababu yanaweza kunifanya nitulie na niliweza kufurahia kuyaona kwa sababu sijawahi kuona maji mengi hivi na pia maji haya yana samaki. Na samaki hawa wanafurahisha sana kuwaona wakati ambapo wanapitia katika mto huu na kuenda sehemu nyingine.

Kinachonifanya nifurahi sana ni wakati ambapo ninaweza kutimiza malengo yangu. Malengo haya wakati mwingine huwa madogo kama vile ninapoweza kufunga milango au ninaweza kulipa pesa katika kununua vyakula au naweza kulipa nyumba ambayo naishi. Huwa nafurahi kwa sababu malengo haya ni muhimu na nisipoweza kuyatimiza yataweza kuniletea shida. Ninapoweza kufanya hivi, ninaweza kupata amani pia na furaha kwa sababu sina wasiwasi wowote. Kinachonifanya nifurahi zaidi ni wakati ambapo, kazini watu ambao nafanya nao kazini wanaweza kuniona kama mtu wa maana, na pia wakati ambapo wanaweza kunipa zawadi kwa kazi yangu, na pia wakati ambapo tunalipwa mishahara. Ninapoona matunda ya kazi ambayo nimefanya, ninaweza kufurahi zaidi kwa sababu najua nimeweza kufanya kazi nzuri. Na pia ninapofanya kazi hii nzuri najua kuna malipo. Na malipo haya huja kuwa nzuri sana kwa sababu ninalipwa kulingana na kazi ambayo nilifanya. Na inanipa motisha zaidi ya kufanya kazi.

Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu katika jamii yetu au katika dunia mzima huwa inaaminika kuwa wanawake, wanafaa kuwa, wanapika na wanafaa kuwa na ujuzi wa kupika. Kupika pia kunanisaidia katika kuhakikisha kuwa ninaweza kula vyakula ambayo ninavyovitaka na ninaweza kupata ladha ambayo nataka kupitia kwa chakula hii. Ninapenda kupika pia kwa sababu kupika hunisaidia kutulia, sababu kupika ni kitu ambacho hutaka mtu, utumie akili yako na macho yako na kuwa sehemu hiyo wakati huo. Wakati navopika pia ni njia nzuri ya kwangu kutuliza msongo wangu wa mawazo na kunifanya nisiwe na wasiwasi. Ninapenda kupika pia kwa sababu kupika ni njia ya kujieleza, kisanii, au katika sanaa. Ninaamini chakula ni sanaa na unapopika na unapopika na unavyopakua jinsi unavyopakua huwa inaonyesha usanii wako na pia ni jinsi ambavyo ya kujieleza. Unavyopakua chakula na kinakaa vibaya inaonyesha hauna iyo hali ya usanii lakini unavyopakua na chakula kinapendeza inaonyesha kuwa una hali ya kisanii.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu mtaa huu una vitu tofauti tofauti kama vile ina shule ambayo huwa na watoto wengi. Sehemu hii pia kuna hospitali ambayo ni muhimu kwa dharura za ugonjwa au wakati ambapo unataka kumona daktari. Napenda sehemu hii kwa sababu ina sehemu ya burudani kama vile pahali pa kuogelea, kuna sehemu ya wanyama pori katika pia sehemu hii. Napenda mtaa wangu pia pia kwa sababu kuna duka kuu ambavyo unaweza kwenda kununua vitu vingine tofauti tofauti. Kuanzia chakula, vifaa vya kufua, vifaa vya jikoni, vifaa vya shamba. Duka hili kuu huwa inajumuisha bidhaa nyingi sana katika jumba moja. Napenda mtawangu pia kwa sababu kuna sehmu ya polisi hivi sasa wakati ambapo ninahisi kuwa nina uoga au wakati ambapo kuna ripoti za wizi au mtu yeyote ambaye anahisi kuwa anafanyiwa kwa jinsi ambayo haifai ni rahisi kwangu au kwa mtu huyo kwenda kuripoti kwa polisi na kupata kusaidiwa kwa urahisi.

Somo ambalo niliweza kulipenda shuleni ni somo la historia. Hii ni kwa sababu somo hili liliweza kutufunza vitu vingi ambavyo vilitokea wakati wa jadi. Tuliweza kujifunza kuhusu vita vya kwanza vya dunia na vita vya pili vya dunia. Tuliweza pia kujua jinsi ambavyo watu waliweza kuishi kabla ya teknolojia kuwa na jinsi ambavyo watu waliishi kabla ya wazungu kuja Afrika au watu kuenda kuhama katika sehemu tofauti tofauti ya dunia. Nilipenda kusoma hii kwa sababu historia ni sehemu kubwa sana ya maisha yetu kwa sababu mambo ambayo yalifanyika wakati wa miaka ambayo yaliweza kutangulia. Mambo yao na tukio hiyo yanaweza kuwa yanatuathiri wakati huu. Kwa mfano, jambo ambayo liliweza kutendeka katika Hiroshima, Japan wakati ambapo nchi amerikani iliweza kuweza kuwarushia bomu, jambo hilo liliweza kuathiri kutoka wakati huo hadi wakati huu, sasa tumeweza kuelewa mbona nchi zingine, zinapigana na nchi zingine kutoka wakati huo, na pia tunaelewa mbona nchi zingine ni marafiki na nchi zingine. Somo la historia pia, liliweza kuwa na na jambo ambalo, liliweza kunifurahisha kwa sababu lilikuwa kama kuelezewa hadithi au riwaya, na mimi ninapenda kusikia kuhusu hadithi. Kwa hivyo, niliweza kuhisi kwamba kila wakati nilipokuwa darasani, nilihisi ni kama ninaelezewa hadithi, na hili ni jambo ambalo lilikuwa linanifanya niweze kutamani sana. Somo hili likuje au niweze kukutana na mwalimu wangu wa kihistoria.

Mwezi wa mwaka ambao naupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kwa hakika mwezi huu, watu wengi upewa likizo kutoka kazini na kuwawezesha kuweza kujumuika na marafiki zao au na familia yao au na mtu yote ambaye anampenda. Mwezi huu pia huwa mwezi ambao umejaa mbwembwe na sherehe mbali mbali. Mwezi huu pia huwezi kosa tamasha za muziki au tamasha za sanaa. Na ipi sasa mwezi huu kuwa na vitu ambavyo vingi ambavyo unaeza kuenda kuvitazama. Mwezi huu pia huashiria mwisho wa mwaka na pia huniwezesha niweze kujua na niweze kujiweka katika ratili. Kujua ni mambo yepi ambao ni mefanya mwaka huu ambao ni muhimu na ni yepi ambayo ni mefanya mwaka huu ambavyo ni makosa. Mwezi huu uweza kunisadia niweze kuyandika pia malengo yangu ya mwaka ujao. Na malengo haya hutegemea yale ambayo ni mefanya katika miezi kumi na moja ambayo yamepita ninapenda mwezi huu kwa sababu mwezi huu huwa na baridi na snow ambayo ni hali ya hewa ambayo huwa nafurahia sana. Hali hewa hii huweza kutufanya tuweze kutukukaa nyumbani na kutuzuia kutoka inje. Yuhisa kutuzesha kufurahia wakati watu na familia na pia na wapenzi wetu.

Aina ya kinywaji ambayo naipenda ni soda, iitwayo kokakola. Ninaweza kushiriki kinywaji kwa sababu kinywaji hii huwa na ladha nzuri, huwa na pofu wakati unautingiza, na gesi ambayo huwa katika ladha hii huchangia utamu wake pamoja na sukari. Soda hii hupatika na katika duka, katika popote tu pale ambapo tunataka pia sokoni. Ni huwa ninakumbuka kuikunywa au ninakumbuka wakati ambapo niliinywa ni wakati nilikuwa mdogo na niliweza kupata mazoea kuinywa kwa sababu nilipenda kwa sababu ni tamu na pia wazazi wangu walipenda kunipa. Aliyenileza kuhusu kinywaji hiki wa kwanza ni mama yangu ambapo wakati tulipokuwa hatika sherehe nikiwa na miaka kumi na tano alipenda kuniletea kinywaji hii kutoka dukani hivi sasa aliweza kunipa uzoefu wa kinywaji hii na nilipenda kutoka wakati wa hadi sasa. Huwa ninahisi vyema kwa sababu kinywaji hii huweza kunisaidia kupunguza kiu, huweza kufanya koo yangu iwe na unyevunyevu, na pia ninahisi kuwa, ninapata nguvu kwa sababu. Kinywaji hiki huwa na soda nyingi, hivi sasa unapokunywa, unaeza kupata nguvu ya kufanya. Vitu tofauti tofauti.

Ninapenda kula nyumbani zaidi ya nje, hii ni kwa sababu ninapokula nyumbani, vyakula ambavyo vimo nyumbani ni vyakula freshi na vyakula halisi, hivi ni vyakula ambavyo sitakuwa na wasiwasi kama vimekaa sana. Vyakula vya nyumbani pia huwa na ladha haswa ninayoyitaka ambayo sitaweza kuipata katika nje. Vyakula vya nje wakati mwingine huwa na ladha tofauti tofauti na huwezi kupata ladha haswa unayotaka. Pia ninapenda kula nyumbani kwa sababu vyakula vya nyumbani huwa hainigarimu pesa. Baada ya kununua vyakula hivi ninaweza tu kwenda nyumbani na kuvipika. Badala ya kuenda nje na kutumia fedha nyingi kununua vyakula. Kula nyumbani pia ni jinsi ya kuniwezesha niweze kutulia. Kwa sababu ninapokula nje huwa kuna watu wengi katika hoteli au katika sehe hio ya maankuli. Na hivyo sasa ninaweza kuhisi ya aibu ninapokula lakini ninapokua nyumbani niko peke yangu na sihisi aibu ninapokula ninaweza pia kujiongezea chakula kingi kulingana na uwezo wangu wa kushiba au ninaweza kula chakula kidogo bila kuwa na wasiwasi kuwa kuna mtu ambaye atahisi vibaya ninapo ongeza au kama nitaweza kutumia fedha zaidi kuongezea kiwango cha chakula ambacho nimeweza kuila.

Ninapenda nyama ya kuku zaidi, hii ni kwa sababu nyama hii huwa tamu. nNyama ya kuku inaweza kuliwa kwa jinsi tofauti. Inaweza kuikanga, inaweza kuichemusha, inaweza kuichoma, inaweza pia kuioka. Nyama ya kuku pia ni huwa ni rahisi sana, na haichukui mada mingi kuipika. Na pia sana sana wakati unapikula nyama ya kuku huwa ina mafuta yake yenyewe, hivi sasa inaifanya iwe chakula ambacho ina viritubishi muhimu kwa sababu sitatumia mafuta mengine ila ntatumia mafuta haswa ilio katika nyama hii. Nyama ya kuku pia ni bei ndogo sana, huwa haigarimu fedha nyingi, ukilinganisha na nyama zingine. Wakati unapoenda kununua nyama zingine, utaweza kupata umenunua kwa pesa nyingi sana. Nyama ya kuku pia huwa halisi. Nyama zingine, unaweza kuelezwa kuwa ni nyama ya ng'ombe au ya kondoo, na lakini unaweza pata ni nyama ya mnyama mwingine. Lakini nyama ya kuku ni nyama ya kuku na huwezi changanya au kukosa kujua nyama hii haswa ni ya nini.

Kifata cha teknolojia ambayo siwezi kuishi pasipo ni simu yangu. Nimeweza kujenga uzoefu mkubwa sana na simu yangu kwa sababu ninaitumia kwa kila kitu ya maisha yangu. Huwa naitumia kwa mawasiliano. Simu yangu pia naitumia kwa kazi yangu kwa sababu wafanya kazi wangu na wateja wangu huweza kuzungumza nami kwa simu. Simu yangu pia ni chombo cha kuweza kuagiza vitu vyangu kama vile chakula au napotaka kitu chochote kile. Simu yangu pia ni sehemu yangu ya kupata matumbuhizo, ninapenda kutazama filamu kupitia kwa simu yangu, kusikiliza wimbo kutoka kwa simu yangu, na pia kusoma vitu tofauti tofauti kutoka mitandaoni. Pasipo simu nitashindwa jinsi ya kuendesha maisha yangu kwa sababu simu hii imejumuisha sehemu kubwa maisha yangu na nimeweza kuipa kipaumbele kwa sababu pia simu yangu huwa na fedha yangu yote. Huwa ninahifadhi pesa yangu yote katika simu yangu na wakati ambapo nataka kununua kitu au kulipia chochote kile nachotaka, au kuwalipa wafanyakazi wangu, huwa natoa fedha yangu kwa simu. Na pasipo simu yangu nitashindwa kuishi.

Ndio, ninapenda kukula popcorn sana, hii ni kwa sababu popcorn ni aina ya chakula ambayo ni rahisi sana na haiwezi kunipa hali ya kushiba. Ninapenda kula popcorn wakati ambapo ninatazama filamu, kwa sababu ninapokula popcorn ninaweza kushirikisha meno yangu na pia ninaweza kutazama filamu yangu kwa muda huo. Popcorn pia ni chakula ambacho, hakina mafuta nyingi kwa hivo, haina hatari ya kuniongezea uzito. Popcorn pia ni chakula ambacho, unaeza kula kikiwa kingi zaidi na hutaweza kuhisi kama umeshiba. Kwa hivyo, ninapokula popcorn huwa sina mwisho, naeza kula popcorn nyingi sana na sita weza kuhisi vibaya. Ninapenda kula popcorn pia kwa sababu popcorn huja kwa ladha nyingi tofauti, tofauti kama vile caramel, vanilla, au ikiwa na chumvi pekee yake. Kwa hivyo, napokula popcorn, sina jinsi moja ya kuila, ninaeza kuila popcorn yangu kwa jinsi tofauti ambavyo naipenda.

Ninahifadhi data yangu kwa simu yangu na kwa kompyuta yangu pia. Huwa ninahifadhi kwa simu yangu kwa sababu ninahisi kuwa ipo salama ikiwa kwa simu yangu. Na pia huwa ninaweka vigezo ambavyo, vitaweza kuvizuia kutokana na watu ambao wanapenda kuiba data. Pia ninaweka data yangu kwenye kompyuta yangu au kwenye laptopu yangu kwa sababu ni mimi tu ambaye ninauwezo wa kufungua laptopu yangu wa kompyuta yangu na kuweza kupata data hii. Data hii yangu ni huwa ninahakikisha kuwa nimeweka katika mahali ambapo itabidi mtu atumie neno siri ili niweze kujikinga kutokana na watu ambao wanapenda kuiba data wenyewe na kutumia vibaya. Data yangu nyingine pia kama vile cheti cha kuzaliwa au cheti ya shule au kadi yangu ya nchi huwa naiweka katika nyumba yangu. Kwa sababu ni vyema kukuwa nazo katika kupata jambo lolote unapotaka.

Zawadi nzuri ambalo nimewai kupokea ni kuku. Niliweza kuzawadiwa kuku huyu wakati ambapo niliweza kufuzu kutoka chuo kikuu. Kuku huyu ameweza kuwa nzuri kwangu na nimewai kufurahia zaidi kwa sababu. Napofuga kuku huyu nimeweza kupata mayai na kuku huyu ameweza kutaga na kupata vifaranga wengine. Pia nimefurahia zaidi hii kwa sababu nimeweza kupata zaidi ya vile nilivyokuwa nao. Vifaranga hawa wameweza kukuwa wakubwa, wengine tumeweza kuwauza na wengine nimeweza kuwaeka nyumbani na kuwatumia kama chakula na wengine pia wanaendelea kutaga mayai. Kuku huyu nimempenda sana kwa sababu, amekuwa chanzo cha mimi kupata kuku wengi sana. Ambao wamenisadia pia katika kifedha, ninapouza mayai, ninapata pesa nyingi sana, na pia wakati ambapo ninachinja kuku na kuuza nyama yake, huwa napata pesa kwa hivyo, hii ni zawadi ambayo niliweza kufurahia zaidi ya zawadi yoyote ile ambayo nimewai kupokea katika maisha yangu.

Huwa ninapokea mani kutoka kwa wengine kwa njia nzuri na pia kwa njia ambayo ninaweza kuangalia kama imekuja kwa nia nzuri ya au nia mbaya. Wakati mwengine maoni haya yanaweza kuwa mema kwa sababu wakati mwengine ninaweza kusema kitu bila kuashiria au bila kujua nimesema kitu kibaya. Wengine wanapo nipa maoni yako kuhusu kila ambalo nimesema matendo yangu, inaweza kubalisha mienendo yangu na jinsi ya kuongea. Ninapokea maoni ya wengine pia kwa sababu wakati mwingine ni vizuri kujua jinsi ya kutenda jambo. Wakati mwngine watu au watu wengine wanaweza nipa mbinu tofauti tofauti ya kufanya kitu. Na napo wasikiliza ninaweza kujua jinsi ya kutenda jambo fulani kwa njia bora zaidi. Pia wakati mwingini ninapopata maoni kutuka kwa wengine ambayo si nzuri kama vile, wakati ambapo watu wanataka uvae jinsi fulani au uwe katika jinsi fulani, si vizuri kuwasikiliza kwa sababu huwezi jua kama nia yao ni nzuri au mbaya. Wakati ambapo ninapata maoni ambayo nia yake si nzuri, huwa sisikilizi na pia huwa ninazuia zaidi kuweza kuzungumza na watu hao kwa sababu unaweza kupata watu hao wana nia mbaya na wanataka kunidhuru zaidi ya kunijenga.

Ninapendelea kuvaa suruali, hii ni kwa sababu suruali hunifanya nijisikie vizuri kuhusu mwili wangu, na pia suruali huweza kuruhusu mwili yangu upumue hasa katika wakati wa mazoezi. Pia suruali pia huweza kuniweka joto wakati ambapo nauhitaji. Huwa inajumisha suruali katika mavazi yangu na huwa inaongeza mitindo na urahisi na pia kunipa chaguo nyingi kwa ajili ya kuvaa kwa siku ya hafla maalum. Pia kaptula huweza kuvaliwa katika ofisini na ninaweza kuvaa na blauzi au shati au koti na lengo lake ni kuwa kuonekana mtaalamu au mtu ambaye ni mbathifu. Suruali pia huweza kuniwezesha niweze kujikinga kutokana na hali tofauti tofauti ya weather ya hewa kama vile wakati ambapo kuna upepo mwingi ninaweza kujikinga na upepo. Wakati ambapo kuna vumbi suruali itanikinga. Wakati ambapo kuna baridi suruali pia itanipa joto.

Ni harufu ya matunda. Hii ni harufu ambayo hutokona na misombo balimbali ya kikaboni. Hasa estaza ambayo hutengenezwa kwa kati ya kukomaa kwa matunda. Na pia matunda halisi pia hua na harufu hii. Ninapenda kweka harufu ya matunda kutumia matunda kama vile limau. Kama vile mananasi au ndizi aubmaembe. Aina matunda haya hua na harufu nzuri ambayo kunaweza iweka katika nyumba, katika meza na itafunya nyumba inukie vizuri. Ninaweza kutumia harufu ya matunda nyumbani kupitia pia mishumaa yenye harufu mzuri au dawa ya kunyunyiza. Na pia harufu ya matunda huleta hisia ya usafi, uhai na furaha na ukifanya nyumba yangu iwe na kukaribisha yenye furaha. Matunda mengi yana harufu nzuri lakini kuna baathi yale amboni nimeyataja hapo yalio na harufu tamu na hii ni kama maembe machungwa na mengine mengi. Harufu hii ya matunda hunisaidia kwa kuleta hisia ya uchangamfu na ni shati kwangu. Na pia inaweza kuwa na athari ya kutuliza na kupunguza msongo wa mawazo. Harufu hii ya matunda pia inaandhari nzuri kwa afya yangu kwa sababu inaeza kunisaida kuboresha hali yangu ya akili na pia harufu za matunda pia huweza kunisaida kuboresha utendaji wangu na pia utambuzi wa kupunguza na dalili za mafathaiko.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia nyingi ya kwanza, ninaweza kujitolea kwa muda wangu na ujuzi wangu. Huwa ninatumia yale ambayo nimejifunza kupitia shule na mambo ambayo nilihitimu kutoka chuo kikuu na natumia ujuzi huu kwenda kusaidia jamii yangu. Nimeweza pia kusaidia katika vituo vya watoto yatima. Hivi ni kwa kuwapea manguo na kuwapea chakula na pia kuenda kucheza na wao. Nimeweza kutoa msaada kwa watu wasio jiweza kama wale ambao ni viwete na wale ambao ni wazee sana. Na pia nimeweza kushiriki katika miradi ya usafi wa mazingira. Pia nimeweza kusaidia kuchangia misaada mbalimbali kama vile ya kujenga shule, kujenga choo, kujenga hospitali na kujenga miundombinu itakututofoti ambao inaitajika. Nimeweza kusaidia katika shuguli za kijamii pia. Na pia nimeweza kutoa elimu kwa jamii yangu kwa kuwafunza mambo ambayo nimeona hawayajui au mambo ambayo yataweza kusaidia jamii yangu. Kila mchango ambao nimetoa nimeweza kusaidia ata ikiwa ni ndogo na imeweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii yangu.

Ndiyo nimeweza kuenda pwani mara nyingi, kwanza pwani ni eneo ambalo lina urembo wa asili, na pia ni eneo ambalo linafuku nzuri, bahari ya samawati, mandhari ya kupendeza. Pia nimependa kwenda pwani kwa sababu pwani imetoa na au pia hutua shuguli nyingi za utali ambazo zineza kufurahisha. Pia ninapenda kuwogelea, ni napenda kupiga mbizi na michezo ya baharini na kutembea katika historia, semu za kihistoria. Pia katika huko kwani, nimeweza kupata fursa za kwona wanyamapoli na kufurahia tumaduni za wenyeji. Maenewo mazuri ambayo nimeweza kutegemea ni pwani ya Kenya. Pwani ya kwenya ina mahali kama pale Diani Beach au fukwe wake, bahari hii ina fukwe nzuri na majisafi. Pia kuna eneo linaloitwa Lamu ambayo inatoa uzoefu wa kipekee wa kihistoria na kitamaduni. Mahali pia kama Malindi ni maarufu kwa fukwe zake na vivutio vya kihistoria, mfumbeni pia ni sehemu nzuri kwa ajili ya kuogelea na kupiga mbizi. Pwani haswa ya Kenya, inaweza kukusaidia kufanya mambo mengi, niliyoyataja na pia, ninaweza pia kupanda boti na kuona pombo baharini, hasa katika maeneo kama Watamu, pia kuna fursa ya kwenda kwenye safari, za kuangalia ndege, kwa eneo hilo, lina aina nyingi ya ndege. Nimeweza pia kujifunza kuhusu historia na utamaduni wa waswahili kwa kutembea vijiji vya jadi na kujionea jinsi maisha ilivyo. Pia mimi ni mpenzi wa chakula na katika eneo la pwani kuna vyakula tofauti tofauti vinavyopikwa na mtindo ya huko.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni wakati ambapo watu ambao tunafaa kufanya kazi nao wanakuwa wachache na kazi yangu inakosa kuwaajiri watu wengine. Hii imeweza kunifanya nifanye kazi nyingi zaidi ya vile ninavyofanya. Changamoto ingine ambao nimepata ni kuwa watu wengine hawapendi kufanya kazi yao au unaezapata mtu anaeza kuwa mgonjwa na anakosa kuweza kuwaeleza wengine. Hivi sasa unaeza kujikuta na kazi bila kutarajia kazi nyingi zaidi na hii inanifanya uweze kutelekeza kazi yangu. Changamoto nyingine ambazo nakutana nazo kazini nikuwa wakati wengine wafanyikazi au pia wateja. Wanakosa kuelewa wakati ambapo ujihisi vizuri au pia wanakuja akiwa na hisia mbaya au wanaeza kuwa wamekasirika kutokana na mambo tofauti tofauti. Wateja kama hawa wakija kazini na kuitisha mambo mengi na wakikija na fujo au kutusiana, hii unifanya nihisi vibaya kwa sababu wakati mwingine, unaeza taka kuelezea mtu kitu kwa jinsi ya upole, lakini mtu huyu anahaja kusikiza kwa jinsi ya upole ila anataka kurusha matusi na pia kukosa kukusikiliza.

Wakati wa asubuhi, wakati wa asubuhi ninaweza kula vitu tofauti tofauti kulingana na muda ambao ninao wa kuanda vyakula. Wakati mwingine iwapo nina muda, ninaweza kuandaa chai, uji, au juisi kulingana na vile ninavyotaka. Alafu pia ninatengeneza pia mkate au chapati ambayo ninaila pamoja nayo. Wakati ambapo muda ni mdogo na nina harakisha kwenda mahali. Au wakati ambaoo sina hisia za kupika, huwa nachukua maziwa nayqtengeneza nayachemusha pia nayanywa hivyo ilivyo. Wakati mwingine ikiwa nina mtu ambayo tunaishi pamoja huwa nahakikisha nimetengeneza vyakula ambayo vina virutubishi vingi ili nahakikisha kuwa mtu huyo amekula vizuri na pia mimi nimeweza kuandaa vyakula ambavyo vitaweza kunipa nguvu katika siku ambayo inaanza ili niweze kuanza suku yangu kama nimeshiba, nina virutubishi vizuri na nitakapoenda kazini nitaweza kufanya kazi yangu vizuri bila tatizo lolote.